Sange, ni ninahisi usingizi sasa. Ni saa ngapi? Saa tatu usiku. Lazima nilale mapema. Kesho niamke asubuhi. Kitanda kinaonekana kuzuri sana sana hivi. Sana sana sana sasa hivi. Nimezima taa zote na kufunga mlango. Jee, nimeweka kengele ya saa ni asubuhi, hebu niangalie. Ndiyo, nimeweka vizuri. Nitazima simu yangu isilete kelele usiku. Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika wiki hii imekua ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika kesho ni siku mpya nitakuwa na nguvu tena Lala salama, moyo wangu usiku mwema.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, nina zitumia zote? Nadhani nusu tu. Nizivute zile zizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu. Nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia, programu ya michezo. Jee, zinifaa? Labda moja au mbili tu za burudani. Zivute zingine. Nina programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja. Nitaweka moja tu Wara zaidi Programu ya benki nilazima Halipisha bili na kukungalia pesa. Yani nitaweka programu kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Nimerudi nyumbani baada ya siku ndefu. Naona watoto wa mefika tayari kutoka shule. Nina uchovu lakini lazima niandae chakula. Nitabadilisha nguo kwanza nivae nguoza nyumbani. Nifanye nini haraka kwa chakula. Kuna wali, wajana, nitaupasha na mayai, rahisi na haraka. Watoto wanaweza kula hukuwa kisoma, vitabuvyao. Baada ya kula, tutasafisha vyombo pamoja. Nitaguza kazi zao za shule, naonawa memaliza vyema. Nitandaa nguo za kesho ili asubihiisiwe na harakajioni niwakati.

Tachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate Nadhani tutafuraia muda pamoja Lakini naomba tupumzike pia tumekua na.